Swali la kama napende upepo kwa wasili au kiyoyozi, ni swali linalo onekana raihisi, lakini kwa kweli, linafungua mjada mpana kusu mtindo wa maisha, afya mazingira, na hata hisia za mtu binafsi. Kila moja linafaida na changamoto zake, na chaguo kati upepo hauwesi maranyingi utagemea hali ulionayo, mali uliopo na kile lunachota mini zaidi. Kwa upande wa upepo wa wasili, kuna isia kipeke ambayo haiwezi kulinganisho kiraisi. Upepo unapovuma kupitia dirisha lililo wazi. Unaleta hali ya uhai na uhuru. Mara nyingi, upepo huja na harufu ya uza mazingila. Harufu ya mvua miti hawa hata hathi. Ambazo huamsha kumbukumbu na kutuliza akili. Kwa watu wengi, upepo wa asili wasaidia kujisikia wa munganisho na mazingila yao. Pia, hewa ya asili huwa na mzunguko mzuri. Jambo li nalo saidia kupunguza hewa nzito au ilio tuama ndani ya chumba. Kiavia, upepo wasili unaminika kuwa bora kwa kupumua Asa pale ambapo mazingira ni safi Hawa safi usaidia mapafu kufanya kazi vizuri na uangeza kiwango cha oksijeni milini Kwa watu wanaopata matatizo ya mzio au pumu upepo wa asili unaweza kuwa mzuri Ikiwa mazingira hayana fumbi au chafu mwingi Zaidia ya hayo, kutumia upepo badala ya ISI upungiza matumizi ya umeme Jambo linalo saidia kulinda mazingira na kupunguza garama za maisha Hata hivyo, upepo wa asili unachangamoto zake. Siku za joto kali, asa wakati wakiangazi, upepo unoeza usitoshe kupunguza joto la mwili. Kuna nyakati ambapo, hewa nje ni moto sana au imejaa vumbi na moshi, hali ambayo inaweza kufanya kufungua madirisha kuwa rali kiafia. Pia, si kila mahali kuna upepo wa kutosha, na katika baathi ya maeneo ya mijini, kelele za nje zinaweza kufanya mtu wa kosa usingizi au makini. Kwa upandae mwingine, kiyoyosi, kinatoa uthibiti mkubwa kwa mazingira ya ndani. Hisi, ukuwazesha kueka joto wa unalotaka bila kujali hali ya ewanje Hili ni muhimu sana katika maeneo yenye joto kali au unyevunyevu mkubwa, katika mazingire ya kazi, hisi husaidia watu kubaki makini na wenye nguvu kwa sababu joto kali linaweza kusababisha uchofu, azira na kupungua kwa ufanisi hisi, peo usaidia kutibiti unyevunyefu Nzambo ambalo ni muhimu kwa kulinda vifafa vya elektroniki na nyaraka Kwa watu wanao ishi ya ukufanya kazi kwenye majengo ya liofungwa sana Kiyozi kinaweza kuboresha ubora wa hewa Ikiwa kinatunzwa vizuri na kusafishwa mara kwa mara katika hospitali, ofisi na maabara AC ni anasa bali ni itaje AC si anasa bali ni itaje la msingi Lakini pamoja na faida hizo Kiyozi kina mapungufu matumizi ya muda mrefi ya AC Yanayoza kusubabisha matatizo ya kiafya kama vile kukauka kwa ngozi, macho na koo watu wengine hupata mafua mara kwa mara au maumivu ya kichwa Kwasababu ya hewa baridi kupita kiasi Pia, AC hutumia umeme mwingi Jambo linaloongeza garama na kuchangia uharibifuu wa mazingira Ikiwa ni sharti hiyo, na ngawa kwenye vianzo visive rafigi kwa mazingira Kuna pia kipengele cha kisi ya na kisaikolojia Kwa watu wengine, wanahisi kuwa ECU hunda mazingira ya bandia yanao kosa uhai ilali pepo wasili uleta hali ya utulipu kwa wasili kwa mfano kukaa nyumbani jioni uku pepo wa baridi ukivuma pole pole unaweza kuwa njia bora ya kupumzika bada ya siku ndevu kwa upande mwingine katika ofisi ya nyashinikiza la kazi hizi inaweza kuwanekana kama msada mkubwa unaowezesha watu kufanya kazi kwa ufanisi bila usubufu wajoto kwa mtazamo wangu binafsi sipendi kuchagua kupande mmoja kabisa naona kuwa kila mmoja linanafasi yake Wakati ya hali ya hewa ni ya wastani na mazingira ni safi na pendela upepo wa asidhi kwa sababu na nifanya nijisikia huru na mwenyafia jema. Lakini wakati wajoto kali au ni napo itaju makini mkubwa kazini. Kiyoyozi uwasiluwisho bora zaidi.

Ndiyo, ni muhai kununuwa tikiti za Tukio, na uzoefu huo umekuwa kipekee kwanjia mbali mbali. Kununuwa tikiti, siotu tendo la kulipa kuingia kwenye Tukio fulani, mbali nisayemu ya mandalizi ya kisikolojia na kihisia kwa Tukio lenyewe. Mara nyingi, kwanzea pale unapachagua Tukio, hadi siku unaudhuria, kuna msisimuko unaojengwa atua kwa atua. Kabla kununuwa atikiti, hua napitia mambo katha muhimu. Kwanza, hua nangalia aina ya Tukio. Linaeza kuwa tamasha la muziki, mechi ya kimichezo, unyesha la sanaa, kongamano la kielimu, wata hafla ya kitamaduni aina ya tukio uamua matarajio yangu na pia namna nitakafyo jianda Kwa mfano, tamasha la muziki uja na matarajio ya birudani, nishati na furaha Ilhali, kwangamano huja na matarajio kuchifuza na kukuza maharifa Njabo jililingine muhimu ni garama ya tikiti Kabla kununua, wana jitathamini kifedha ili kwakikisha kuwa, ninaeza kumudu bila kuadhiri maitaji yangu ya msigi Wakati mingine, bia tikiti uonakana kuwa juu, lakini ni kithathmini tathamani ntakayo pata kama burudani, uzoefu wakipeke au marifa mapya wuonakua niwekezaji na wafaa. Ata hivyo, nimejifunza pia kuwa si kila tukio lenye tikiti ya garama kubwa huwanathamani kubwa. Hivyo, kufanya uamuzi wa busara ni muhimu. Katika enzi ya teknolojia, mchakota wa kununuwa tikiti umekua raisi zaidi. Mara nyingi, nimekua nigitumia majukwa ya mtandaoni au programu za simu kununuwa tikiti. Njia hii inafaida nyingi. Kama vile kuokoa muda, kuwepuka foleni ndevu na kupata tarifa zote muimu kwa haraka. Pia, tikiti za kia retroniki zimapunguza atari ya kupoteza tikiti za karitasi, jambo ambalo lilikuwa tatizo hapo hawali. Hata hivyo, kununua tikiti mtandaoni pia kuna changamoto zake Kuna hatari ya kukutana na walagai au majukua yasio rasmi Kwa sababu hiyo, nimejifunza kuwa makini kwa kiki uwalali wa tofuti au muzaji Kwa suma maoni ya watu wengine na kukikisha kuwa kuna utibitisho wa malipo wangalifu huu hunipa amani ya akili na kunisaida kuepuka asara resizwa za lazima siku ya Tukio inapo karibia, tikiti inekua kama halama ya madumaini na msisimuko. Kila ninapoiyona kwenye simu hau barua pepe, undukumbusha kuwa kuna Tukio maalum la lingoja. Hii, hunifanya nijipange mapema, kwa nda mafazi yaneofaa, kupanga usafiri, na hata kwajulisha marafiki hau familia ikiwa tutauthuria pamoja. Kwa baati ya matukio, kunuwa tikiti pia kuna kuwa sababu ya kuimarisha mahusiano Asa pale napoutiria tukio pamoja na watu naowapenda Wakati watukio la nyewe, tamani ya tikiti ujithirisha Kwa sahemu ya umati wa watu wenye shawuku kumoja, ureta isia mshikamano na furaha ya pamoja Kwa mfano, katika tamasha la muziki kuimba pamoja na maelfu ya watu wengine, niuzoefu na wawacha kumbukumbu ya kudumu katika tukio la michezo, kushangila timu yako ujenga hisia ya umoja na mzizimiko usioelezeka korehisi. Baada ya tukio kumalizika, tekiti asaa ikiwa ni ya kidigitali hubaki kama kumbukumbu. Na yaza isiwe kitu kinashoshikika kama tekiti ya karatasi, lakini kumbukumbu ya tukio hilo ubaki akilini. Mara nyingi, ujekuta nikisimulia uzoefu wangu kwa merafiki au hatakufikiria njokio gani nitakalouthuria badae. Hii inoesha kuwa kununua tukiti siyo tukio la moja, mbali ni sahemuya mzunguko kwa wa uzoefu unaoendelea. Kwa jumla, nimwai kununua tikiti za matukio mbali mbali. Na kile tukio limekua na somo haukumbukumbu yake ya kipeke. Kununua tukiti hunifundisha kupanga, kufanya mamuzi ya kifedha na kutathmini uzoefu kuliko vitu vya kawaida. Kwa mtazamo wangu, tikiti ni zaidi ya kipanda cha karitasi au faili kwenye simu. Ni mlango unafungua fulsa ya kujifunza, kufuraia na kunganishwa na watu wengine.

Kwa siku ya kawaida, huwa naangalia na kusubiri barua pepe, mara nyingi zaidi kuliko watu wengi wanavyodhani. Barua pepe imekuwa sehemu muhimu sana ya mawasiliano yangu ya kila siku. Hasa, katika mazingira ya kazi na maswala rasmi. Kwa hio, swali la ni mara ngapi naingoja barua pepe, halusiani tu na idadi ya mara ninazoangalia simu au kompyuta. Bali pia na jinsi barua pepe, zinavyoadhiri upangaji wa muda, umakili na hata hali ya kisyikolojia. Kwa kawaida, siku yangu huanza kwa kuangalia barua pepe asubui. Hii ni kabla hata ya kwanza kazi rasmi sababu kuu ni kutaka kujua kama kuna ujumbe wa dharura au taarifa muimu iliyotumwa usiku au mapema alfajiri. Katika hatua hii, siwekangi barua pepe kwa kina sana Bali, hupitia kwa haraka ili kupata picha ya ujumla ya siku itakavyokuwa. Hii ni zaidi kupanga vipaumbele na kuepuka mshangao usiotarajiwa Wakati wa saa za kazi, mara nyingi huwa nangoja barua pepe kwa ukaribu zaidi kulingana na aina ya kazi ninayofanya barua pepe zinaweza kuja kutoa kwa wateja wafanyakazi wenzangu au wasimamizi. Katika kipindi hiki, naweza kuangalia barua pepe kila baada ya dakika kadhaa hasaa, ninapotarajia majibu muhimu Ata hivyo, nimegundua kuwa kuangalia barua pepe kila mara kunaweza kuvurugha umakini Hivyo, nimejifunza kuweka muda maalum wa kuzipitia kwa kina badala ya kujibu kila ujumbe mara tu unapofika mchana unapofika, huwa napunguza kazi ya kusubiri barua pepe huu ni wakati ambao hujitahidi kujikita zaidi kwenye kazi zinazohitaji umakini kabisa Badala ya kusubiri kila ujumbe mpya naangalia barua pepe kwa vipindi vilivyopangwa. Kwa mfano, kila baada ya saa moja au mbili njia hii, hunisaidia kudhibiti muda wangu vizuri na kupunguza msongo wa mawazo, unoweza kusababishwa na ujumbe mwingi unaoingia bila mpangilio jioni na baada ya saa za kazi, mtazamo wangu kuhusu barua pepe hubadilika. Kwa kawaida, sipendi kusubiri barua pepe kila wakati kwa sababu hu ni munda wakupumzika. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo nitalazimika kuangalia barua pepe jioni, hasaa kama natarajia taarifa muhimu au nahusika na miradi yenye muda wa mwisho unaokaribia. Katika hali kama hizi, kusubiri barua pepe kumekuwa kama jukumu la muda mfupi lakini najitahidi nisivuruge maisha yangu binafsi Kisyikolojia, kusubiri barua pepe kunaweza kuwa na hadhari tofauti Wakati mwingine, barua pepe inayoletwa huleta habari njema kama fursa mpya, mridhisho mzuri au uthibitisho wa jamb linalokuwa likisubiriwa kwa muda mrefu Lakini pia, kuna nyakati ambapo kusubiri barua pepe huleta wasiwasi hasaa pale ninapokuwa nimesubiri majibu muhimu kwa muda mrefu Uzoefu huu, umenifundisha kuwa na subira na kuto kurusu barua pepe kuthibiti hisia zangu Kadri ya muda unavyokwenda, nimejifunza kuwa si lazima kungoja barua pepe kila dakika ili kuwa mfanyakazi mzuri au mtu anaye wajibika. Badala yake, ni muhimu kuwa na mfumo mzuri wa usimamizi wa barua pepe. Hii ni pamoja na kutumia vichujio kupangua barua pepe kulingana na umuhimu na kuweka harifa kwa ujumbe wa dharura pekee. Njia hizi hunisaida kupunguza mzigo wa kusubiri kila ujumbe unaoingia. Kwa ujumla, naweza kusema kuwa nangoja au kuangalia barua bepe mara nyingi kila kwa usiku. Lakini si kwa njia isiyo na mpangilio nafanya hivyo kwa makusudi na kwa mpangilio unaolenge kuongeza ufanisi bila kuhadhiri ustawi wangu Baraupepe ni chombe muhumu cha mawasiliano. Lakini, nimejifunza kuwa mimi ndiye napaswa kuthibiti matumizi yake Si kuruhusu itawale siku yangu.

Harufu ninayo penda zaidi ni ile inaweza kunirudisha moja kwa moja kwenye kumbukumbu nzuri na kunipa hisia ya utulivu bila hata kuitaji kufikiria sana. Kwa jumla, napenda sana harufu ya mvua inaponyesha bada ya kipindi kirefu cha jua kali. Hile harufu inajulikana kama harufu ya ardhi yenyewe ya unyevunyevu. Harufu hii uwe yakipekee kwa sababu si kali, si ya kutangenezwa na binadamu, bali ni ya asili kabisa na uja bila kualikuwa lakini wacha athari kubwa. Arufu ya mvua unikumbusha utulivu na mwazo umpya. Mara nyingi inaponyesha, mazingira ubadalika gafla. Joto ushuka, hewa ukuwa safi na kelele za kila siku upungua. Arufu hiyo inapovuma, unifanya nijisikie nimepumzika kiakili. Ni kama ishara kwamba mazingira yanajisafisha na kwa njia hiyo hiyo, mawazo yangu pia upata nafasi ya kupumua. Hii ndio sababu arufu hii inanivutia zaidi kuliko arufu kali za manukato au kemikali. Kumbukumbu nyingi za utotoni pia zimefungamana na arufu hio Nakumbu nyakati ambazo mvua ilipo nyesha na watoto tulikuwa tukitoka nje kuchaza bila kujali matope Arufu ya udongo ulio changanyika na majani mabichi Ilikuwa sehemu ya furaha hiyo hadi leo napo hisi arufu hiyo mawazo yangu urudi kwenye nyakati hizo za udhuhuru na furaha isio na wasiwasi mwingi inaonyesha jinsi ya arufu zinavyoweza kuhusiana moja kwa moja na kumbukumbu za zamani kuliko hata picha au sauti Pia, napenda arufu ya vitu vya asili kama vile mbao mpya, majani mabichi au nyasi iliyokatwa, arufu hizi unipa hisia ya uwalisia na unyakevu katika ulimwengu wa leo uliojaa arufu za bandia Arufu ya za asili unifanya nijisikie kuwa karibu zaidi na mazingira Kwa mfano, arufu ya mbao unikumbusha utulifu wa nyumba za zamani au maktaba mahali ambapo mtu anaweza kukaa kimya na kufikire kwa kina Ingawa, napendelea arufu za asili siwezi kusema sipendi kabisa manukato Napenda manukato yenye arufu laini yasiwe makali sana manukato ya maua mepesi au yenye mchanganyiko wa arufu ya miti uweza kunifutia Asaa pale yanapo tumiwa kwa kazi, kwa kiasi Arufu nzuri kwenye mtu au mazingira inaeza kuboresha hali ya moyo na ata kuongeza kujiamini Lakini ikizidi inaeza kuwa kero Harufu pia inamchango mkubwa katika maisha ya kila siku kuliko watu wengi wanavyo tambua. Nadhihirisha, kumbukumbu na ata maamuzi. Kwa mfano, harufu ya chakula kinacha pikwa vizuri inaweza kuongeza hamu ya kula ilihali harufu mbaya inaweza kuaribu kabisa hali ya siku. Kwa sababu hiyo, nimejifuza kuwa makini na mazingira yangu. Kuhakikisha kuwa, sahemu ninapokaa au kufanya kazi ya harufu inayotuliza badala ya inayokera. Kwa mtazamo wangu, harufu ninaipenda zaidi, si lazima iwe kitu kinacha patikana kila wakati, ni ile inayokuja kwa nadra, lakini inapo kuja, inaacha nikiwa na hisia utulifu na kumbukumbu nzuri. Arufu ya mvuwa, udango wenye unyevu unyevu, na hewa safi ya asili, unikumbusha kuwa wakati mwingine, furaha haiko kwenye vitu vikubwa, ua garama kubwa, bali kwenye maelezo, madogo ya maisha tunayo pitia kila siku bila kuyatilia manani sana.

Ndiyo, ninanunua vitu kwa kutumia simu yangu, na kwa sasa, hilo limekua jambo la kawaida sana katika maisha yangu ya kila siku. Simu mbaba dilika kutoka kwa kifaa cha mawasiliano pekee, hadi kuwa chombo muhimu cha kufanya manunuzi, kupanga maisha na kusimamia fedha. Kununua vitu kwa kutumia simu, hakunihitaji kuandoka nyumbani aukazini, jambo ambalo linalo okoa muda na nguvu. Moja ya sababu kuu, zinazofanya nipende kununua kwa kutumia simu ni urahisi. Kubofia tu mara chache naweza kuangalia bidhaa mbali mbali, kulinganisha bei na kufanya uamuzi bila presha tofauti na kununua dukani ambapo wakati mwingine muuzaji anaweza kukusawishi, uharakisha uamuzi kununua kwa simu hunipa muda wa kufikiria kwa utulivu Pia naweza kufanya manunuzi wakati wowote, asubui, mchana, au ata usiku bila kuzingatia muda kufungulia kwa maduka simu pia hunipa fursa kupata bidhaa ambazo hazipatakani kwa rahisi katika maeneo ya karibu Kupitia programu na tofauti, tofuti za ununusi mtandaoni, naweza kupata bidhaa kutoka miji mingine au hata inchi ingine. Ili, limepanua chagua langu na kunipa uwezo wa kuchagua kile kinacho nifaa zaidi kulingana na mahitaji na bajaji yangu. Zaidi ya hayo, maoni na tathmini za wateja wengine nisaidia kufanya maamuzi bora zaidi. Jaza malipo kupitia simu, pia zimechangia sana kuimarisha uzoefu huu. Malipo ya kidijali kama vile pochi za simu na huduma za benki mtadaoni hufanya mchakato huwa salama na waharaka. Zihitaji kubeba pesa za tasrimu na hatari ya kupoteza fedha inapungua. Hata hivyo, hii imenifanya nijifunze kuwa mwangalifu saidi na usalama wa taarifa zangu kama vile kutumia neno siri thabiti na kuepuka mitandao isiyo ya salama. Pamoja na faida hizo, kununua kwa kutumia simu kuna changamoto zake. Wakati mwingine bidhaa unayo iona kwenye picha, inaweza isiwe sawa kabisa na unayopokea. Inaweza kusababisha kutorithika au hata hasara. Pia, urehisi ya kubofia na kununua, unaweza kusababisha matumizi ya siopangwa ikiwa mtu hata kuwa makini. Kwa sababu hiyo, ni mejifunza kuweka mipaka na kupanga manunuzi yangu kabla ya kufanya maamuzi ya haraka. Kisaikolojia, kununua kwa simbu kunaweza kuleta hisia za kurithika kwa muda mfupi kupokea ujumbe wa kuthibithisha malipo au kusubiri widhaa ifike huleta msisimko fulani Ata hivyo, nimegundua kwa furaha hiyo ni ya muda Hivyo, ni muhimu kununua vituku vyenye thamani ya kweli katika maisha yangu Badala kununua kwa mskumo wa muda mfupi Kwa upanda wa biashara, matumisi ya zimu kama manunuzi Mabadrisha kabisa namna kampuni zinavyo wafikia wateja biashara nyingi sasa zimeekeza katika majukwa ya simu ili kwa hudumia wateja kwa haraka na kwa ufanisi Hii inaonyesha kuwa simu si tukifaa cha burudani bali ni guzo muhimu ya uchumi wakisiasa, wakisasa Kwa jumla, nanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ya urahisi kasi na chagua pana ninachopata Hata hivyo, nimejifunza kuwa kutumia simu kwa busara ni muhimu ili kuepuka matumizi kupita kiasi au matatizo ya usalama simu ni zana yenye nguvu na inapotumiwa vizuri inaeza kuboresha sana maisha ya kila siku na kufanya manunuzi kwa rahisi na yenye ufanishi zaidi.

Kuna rangi nyingi zinazoweza kupendeza, lakini mimi binafsi napenda rangi zinazotoa utulivu na zinazoweza kusaidia kuunda mazingira mazuri ndani ya chumba. Kwa mfano, napenda rangi ya blue yenye mwangaza mwekundu au kijivu kidogo. Sababu ya hili, si tu kwa sababu ni rangi nzuri kimaonekano. Bali pia kwa sababu inadhari kubwa kwa hisia na mtazamo wa mtu anapakua ndani ya chumba hicho. Rangi ya blue hutoa hisia utulivu na amani. Hii ni muhimu sana hasaa pale ambapo mtu anataka kupumzika au kufikiria kwa kina. Kila naninapo ingia chumba chenye rangi ya blue najisikia nikiwa na utulivu wa akili na moyo. Na mara nyingi, hunisainda kuondoa msongo wa mawazo ule kusanyika katika siku. Kwa watu wanao pata shinda usingizi au msongo kazini, rangi hii naweza kusaidia sana kutuliza akili. Lidha ya blue, napenda pia rangi ya kijani nyepesi au ya majani. Kijani kinausiana moja kwa moja na asili, mimea na maua. Na hivyo, hutoa hisia ya uhai na nguvu. Chumba kilicho pamba kwa kijani nyepesi huonekana kuwa na nishati chanya na unisidia kuwa na mtazamo chanya wa mambo. Kwa mfano, kuchunguza rangi ya kijani katika chumba chanye dirisha kubwa na mwanga wa asili kunaleta hisia ya kuwa karibu na mazingira ya inje, hata ukiwa ndani ya nyumba. Rangi nyingine zinazopendelea ni rangi ya neutro kama baige au cream. Rangi hizi hutoa mazingira tulivu yasio na kero na yanayofa kwa kusoma kufanya kazi ama ata kulala. Neutrality ya rangi hizi hutoa udhuru wa kueka vitu kingine vya mapomdo ndani ya nyumba bila kufanya chumba kionekane cha gumu au chenye mkanganyiko hii ni muhimu kwa sababu rangi nyingi sana zinaweza kuvuruga macho au kuleta msongo wa mawazo Kwa upanda wa mitindo, napenda mchanganyiko wa rangi Kwa mfano, ukuta moja wa blue au kijani na kuta nyingine kwa rangi nyepesi neutro unda adhari nzuri kwa macho na akili Hii pia huifanya chumba kiwe na mionekano ya kisasa huku bado ikibaki chenye hisia na zao tulifu Rangi za ukuta si tu kuangalia tu Bali, huadhiri pia mtazamo wa muda mrefu wa chumba na jinsi navyo hisi ukitimia nafasi hiyo aidha, rangi zinaeza kuwa na maana ya kepeke kwangu binafsi Kwa mfano, rangi nyepesi zinazo husiana na mawingu samawati, au maji, uchochea zikumbukumbu za maisha ya sili safari na wakati wa kupumzika Kwa hivyo, si rangi tu ya kuona Bali ni rangi inaongeza hisia kumbu kumbu na ubora wa maisha ndani ya chumba Kwa mtazamo wangu, rangi ya ukuta sio tu chagua cha mapambo Bali pia ni zana ya kisaikolojia Chumba chenye rangi unazo penda uboresha hisia zako uongeza utulivu na kufanya chumba kuwa mahali pa kuvutia kukaa au kufanya kazi Kwa hiyo, napendelea rangi za blue kijani au neutral kwa mchanganyiko wa busara ili chumba kiwe mahali pazuri pa akili na mwili Kwa ufupi, rangi ni zaidi ya mapambo ni hisia, kumbu kumbu na njia ya kuunda mazingira tulifu na yenye motisha Kwa hivyo, kuchagua rangi nzuri kwa ukuta wa chumba ni jambo la makini ambalo linaweza kubadili kabisa jinsi mtu anavyo hisi na kufanya kazi au kupumzika ndani ya chumba hicho.